Wakati wa jua kali napenda kukaa mahali penye kivuli na kunywa maji au juisi baridi. Wakati mwingine pia napenda kwenda ufukweni au kwenye bustani kupumzika, kusoma kitabu au kufanya mazoezi madogo. Hii inasaidia kuweka mwili na akili zikiwa fresh.

Kazini napanga muda wangu vizuri ili kuhakikisha ninafanya kazi zote muhimu. Naanza kwa kuangalia kazi za siku, kueka kipau mbele na kushughulikia kazi ngumu kwanza. Pia napunguza usumbufu kama simu au mitandao ya kijami ili niwe na muda wakufikiri vizuri.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya wazi na ya heshima. Tunatumia simu, messages au mazungumzo ya moja kwa moja kazini. Napenda kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu na tunasaidiana ili kazi iende vizuri na kwa wakati.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa, napenda kusaidia jamii kama kushiriki katika usafi wa mazingira, kutoa elimu ndogo au kusaidia katika harambee inanifanya nijisikie kuwa ninachangia kitu kizuri na kuwa na maana kwa wengine.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kwa sababu ni haraka na rahisi kuhariri, lakini pia napenda kuandika kwa mkono wakati napenda kuonyesha ubunifu wangu au kuandika diary kwa kunifanya kujisikia binafsi zaidi na karibu na mawazo ya.

Tundalangu la kupendeza ni embe, napenda ladha yake tamu na juisi, na pia ni rahisi kula kama snack au kutumia katika mapishi kama vile juisi au keki. Kila wakati linanifanya nijisikie fresh na furaha kidogo mno.

Kazini ninashughulikia uthaifu wangu kwa kutambua maeneo ninayo hitaji kuboresha napenda kujifunza kutoka kwa wenzangu kuomba msaada pale panapo hitajika na kuendelea kufanya mazoezi hadi nipate ujuzi zaidi hii inanisaidia kuwa bora kila siku. Kwa hivyo.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwani hufungua fursa za kujifunza na kufanya mambo kwa urahisi zaidi. Napenda kuona jinsi inavyorahisisha maisha au kazi na mara nyingi napata msukumo wa kutumia ubunifu wangu katika teknolojia hiyo.

Usiku kabla ya kulala napenda kupumzika kidogo kwa kusoma kitabu, kuangalia filamu au vipindi vya televisheni. Pia napanga mambo ya kesho na kuhakikisha kila kitu kikosawa nyumbani. Hii inanisaidia kulala kwa amani na kuamka nikiwa na nguvu zaidi.

Ninaboresha aje michakato ya kazi kwa kuangalia hatua zote kutambua sehemu zinazo endelea pole pole na kujaribu njia bora za kufanya kazi haraka na kwa ufanisi zaidi pia napenda kuuliza maoni ya wenzangu ili kupata mitazamo tofauti na kuboresha matokeo.

Ndiyo napenda kula samaki hasa wale waliopikwa vizuri samaki ni chakula chenye afya na hutoa protini nzuri pia napenda kujaribu aina tofauti za samaki na mapishi mapya kwani kila moja hutoa ladha yake ya kipekee.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa kuwa na familia na marafiki tukicheka kula chakula kizuri na kufanya mazungumzo ya furaha wakati mwingine pia napenda kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya ili kuanza kwa motisha mpya na njaa ya mafanikio.

Mara nyingi napanga muda wangu mtandaoni ili usiingilie kazi na shughuli zangu. Kwa kawaida natumia takriban masaa mawili hadi matatu kwa siku nikitumia kwa mawasiliano, mitandao ya kijamii, kutafuta habari au kujifunza mambo mapya.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii kama Instagram na WhatsApp. Natumia kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari, kuona burudani na pia kushiriki mambo ya maisha yangu. Ni njia nzuri ya kuungana na watu na kufurahia mambo mapya.

Ndio nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Napenda jinsi inavyo nisaidia kupumzika, kuboresha mkao wangu na kuondoa stress. Yoga pia hufundisha uvumilivu na mwili kuwa na nguvu na akili kuwa tulivu zaidi na zaidi.

Napenda wanyama waliopendwa na wanyenyekevu kama mbwa na paka. Kwani wana uaminifu na wanaleta furaha nyumbani. Pia napenda wanyama wa porini kama ndege na samaki kwa sababu hufundisha kuvutiwa na uzuri wa asili.